Ninaishi katika eneo tulivu linalonipa amani na nafasi ya kuzingatia maisha yangu ya kila siku bila usumbufu mwingi. Mahali ambapo mwenza kufanya kazi kupumzika na kujipanga kwa utulivu. Mazingira ninayoishi yana watu wa kawaida wanaoshirikiana vizuri jambo linalonifanya najisikie salama na kukabili kukabilika katika jamii. Kuna huduma muhimu karibu kama maduka, usafiri na sehemu za kupata mahitaji ya msingi, hivyo hunirahisisha kupanga muda na shughuli zangu bila shida kubwa. Pia napenda hali ya hewa na mpangilio wa eneo hilo kwa sababu hunipa nafasi ya kutembea, kufikiri na kujitafakari baada ya siku ndefu ya kazi kwa ujumla, pahali ninapoishi hunipa mchanganyiko mzuri wa utulivu, urahisi wa maisha na mazingira yanayonisaidia kukua binafsi na kuendelea malengo yangu kwa amani ya moyo.